Muda wangu wabure naweza kuutumia kwa njia nyingi sana. Kwa mara nyingi na kaa na familia na marafiki tunapiga gumzo na kucheza michezo kidogo. Vile vile, napenda sana kutazama filamu na muziki kwenye simu yangu ama kwenye televisheni ili kupumua baada ya kazi. Wakati mwingine mimi huenda kwenye jimu kufanya mazoezi. Au tu, nikielekea jikoni kupika chakula kitamu, chakufuraisha na wapendwa wangu.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni chai ya maziwa. Napenda kwa sababu inanipa utulivu na inanifanya nijisikia nyumbani. Ladha yake ni ya laini na inanifaa hasa asubuhi au jioni baada ya kazi. Mara nyingi huwa nainywa asubuhi kabla ya kuanza shughuli za siku. Au jioni nikitaka kupumzika. Nilianza kuipenda tangu nikiwa mtoto mdogo. Mama ndiye aliye kuwa akinitengenezea chai kila asubuhi kabla ya shule. Ndiyo maana inakumbukumbu nzuri sana kwangu. Baada ya kunywa chai, nahisi nipo sawa na akili imetulia. Inanipa nguvu kidogo, lakini pia hunifanya nijisikie mtulivu na tayari kuendelea na mambo yangu. Kwangu, chai siyo tu kinywaji. Ni kama muda wa kupumzika na kujipa nafasi kidogo.

Kwa kawaida, nalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuwa makini na ninachokishiriki. Sitoi taarifa binafsi kirahisi kama vile namba ya simu, anuani au taarifa za benki hasa kwenye mitandao za kijami. Pia natumia nywila kali na tofauti kwa akaunti zangu na mie hubadilisha mara kwa mara. Nikiona ujumbe au kiungo cha kushangaza, sibonyezi bila uhakika. Kwa kifupi, hua najifunza kuwa mwangalifu na siamini kila kitu ninachokiona mtandaoni.

Kwa sasa, sina mnyama wa kufuga, lakini ningependa sana kumfuga mbwa. Nampenda mbwa kwa sababu ni muaminifu na ana mapenzi ya kweli kwa mwenyewe. Ningependa awe mbwa wa ukubwa wa kati, mwenye manyoya mazuri na macho yanayo onyesha urafiki. Aonekane mwenye afya na mwenye nguvu. Si mkali sana bali mchangamfu. Kwa tabia, ningependa awe mchezaji, lakini pia anayemsikiliza mwenyewe. Awe anapenda kucheza nje, kukimbia na pia kukaa karibu na watu. Kitu cha kuchekesha ambacho nigependa afanye ni kurukaruka anapofurahi au kutingisha ama kuzungusha mkia wake kila anapo niona. Hiyo hunifanya ni tabasamu hata kama nimechoka. Napenda sana wanyama wa kufugwa kwa sababu wanatoa urafiki wa kweli.

Mahali ninapoishi ni kwenye nyumba ya kupanga. Sio kubwa sana, lakini inatosha kabisa kwa maisha yangu ya kila siku. Ni nyumba ya kawaida yenye vyumba vichache, lakini iko nadhifu na ina hewa ya kutosha. Mazingira ya eneo ninapoishi ni tulivu, kuna majirani wachache, na wengi wao ni watu wa kawaida wanaopenda amani. Kuna maduka karibu na usafiri sio ngumu. Jambo linalorahisisha sana maisha. Nilihamia hapa takribani miaka miwili iliyopita kwa sababu ya kazi. Tangu wakati huo nimezoea na nimeanza kujisikia kama niko nyumbani. Kitu nachokipenda zaidi kuhusu eneo hili ni utulivu wake na usalama. Usiku kunakuwa kimya na nahisi niko salama kutembea karibu na nyumbani. Kwa ujumla nahisi nina raha na amani ninapoishi.

Kitu cha kwanza ninachofanya, ninapoanza kazi, cha kwanza ni kuwasalimia wenzangu. Baada ya hapo, natulia kwenye meza yangu, nawasha kompyuta, na kuangalia ratiba au meseji ili kujua nianze na nini. Kwa mara nyingi, siwezi kuanza bila kikombe cha chai au kahawa pembeni ili mwili uchangamke.

Ninacho kifanya hili kuongeza uzalishaji wangu. Ni kama yafuatayo. Ya kwanza ni kuweka simu pembeni. Hio ndio kubwa zaidi. Simu inasumbuwa sana. Ya pili ni kuanzia kazi ngumu zaidi asubui wakati bado una nguvu za kutosha. Ya tatu ni kuweza kupata muda wa mapumziko. Sijui wewe lakini mimi siwezi kukaa kazi moja saa nzima. Kila dakika arubaini na tano hadi hamsini napumzika. Tuseme tu kwa dakika tano hivi. La nne ni kuepuka mikutano mingi. Mikutano inakula muda sana. Kama kuna kile ambacho unaweza kutatua kwa meseji ama kwa simu uweze kuifanya bila kuzingatia mikutano mingi. Ya mwisho ni kufanya kazi moja kwa wakati. Zamani nilijaribu kufanya mambo mingi kwa pamoja lakini niligundua ninachoka tu haraka bila kumaliza chochote vizuri.

Hapana, mimi sipigi chombo chochote cha muziki. Nimejaribu kujifunza kidogo, zeze, miaka iliyopita, lakini nikakata tamaa haraka sana. Vidole vilikuwa vinauma na sauti ilikuwa mbaya mno. Lakini napenda sana kusikiliza muziki, hasa wakati wa kufanya kazi au kusafiri. Inanisaidia kutulia na kufanya muda upite haraka.

Hivi ndivyo ningependa kwanza shughuli zangu ama kuendesha shughuli zangu za wikendi. Kwanza na anza na asubuhi tulivu jumamosi kuamka mapema bila presha, kunywa chai au kahawa kwa taratibu, kusafisha au kupanga vitu, kutoka nje kidogo, kutembea, kuenda sokoni au kukutana rafiki, na kisha jioni uwe muda wa kujifurahisha, kusikiliza muziki ama kupata kinywaji. Jumapili na pumzika zaidi naamka nikiwa nimechelewa masaa ya saa tatu na nusu hadi saa nne hivi. Aha kisha kuna muda wa watu wa karibu, familia wa marafiki au kuenda kusali kanisani. Na pia namalizia siku kujiandaa kwa wiki mpya, kufikiria malengo madogo ya wiki ijayo.

Njia ninayoiona bora ya kuoanisha kazi na maisha ya kibinafsi ni ya kwanza kuweka mipaka wazi, kazi ina muda wake na maisha ya binafsi yana muda wake. Ya pili ni kupanga vipaumbele. Sio kila jambo ni la dharura. Kujua kilicho muhimu leo kunapunguza msongo wa mawazo. Ya tatu ni kupumzika kwa makusudi. Kupumzika ujue ya kwamba sio uvivu. Ni sehemu ya uzalishaji. Ya nne, kujitunza ama kwa kiingereza self-care. Afya ya mwili na akili huja kwanza. Ya tano, ni kutenga muda wa watu wa karibu. Familia na rafiki huleta mizani ya kihisia ambayo kazi pekee haiwezi. Ya mwisho, ni kubali kutokukamilika. Siku nyingine kazi itachukua muda zaidi. Siku nyingine maisha binafsi na hiyo ni sawa.

Ndiyo natazama video mtandaoni na hizi ndizo sehemu ninazo ingia kutazama hizo video. Ya kwanza ni kwenye YouTube, ina mafunzo, ina habari kama vile BBC Swahili na Aljazeera, ina burudani na vlogu za safari. TikTok na Instagram pia ina video fupi za dakika moja zenye ucheshi, mziki, mafunyo, ya siku. Ya tatu ni Showmax ama Netflix. Sinema na mfululizo bora za kiafrika na kimataifa zinaonyeshwa katika sehemu hiyo. Ya mwisho ni maombi maalum kama vile Vimeo na Kosera. Vimeo ina video za ubunifu wa juu na Kosera ina kosi za kima taifa.